Napendelea kitanda ambacho, siyo kigumu, kitanda ambacho naezalala vizuri bila kuhisi kwamba haumwi na mgongo. Na huwa wakati mwingine na lingana na hali ya maisha ambayo mtu anahishi. Kama mambo hayakopazuri, unaezakuta mtu analala chini, mahali chini, lakini kama mambo yako mazuri. Kila mtu naona angependelea kulala kwa kitanda ambacho sio kigumu. Na kwa hiyo, mimi napenda kulala kwenye kitanda kizuri, kwa sababu nazuia kuumwa na mgongo na napato usingizi mzuri.

Kivyangu mimi naona kama muda wa mwisho ndiyo muda muhimu zaidi kwa kufanya kitu chochote Kwa sababu dakika za mwisho ndiyo unezafanya mambo mingi Nahisi ya kwamba watu huwa hawa chukuli kwa uzito muda wa mwisho vizuri Kwa sababu unaeza kuwa umefanya jambo vizuri Lakini ule muda wa mwisho ndio ikakuokoa kwa sababu kakuonysha vitu ambavyo hujafanya vizuri na ukiweza tu kukupitia dakika zi a mwisho mwisho vitu na ni muda ambao lazima ushughulikiwe kwa uzito sababu kunaweza kusaidia sana kufanya vitu ambavyo itafanya ile kazi ambao umefanya kabla hiyo ikue sawa hatakama uli umefanya makosa.